Udhaifu wangu kazini uwa nashugulikia kwa kutazama na kuangalia kwanza. Ni udhaifu wa haina gani? Kisha natuliza akili yangu ili niweze kuitatua kwa umakini. Pili uwa ninaangalia ni udhaifu aina gani na pia ninaeza kuwaambia wenzangu. Wenye tuko na wao kazini ili waweze kunisaidia kutatua tatizo hilo. Tatu mimi hukaa chini. Kupunguza mzongo wa mawaso na pia kuangalia na kukaa sehemu tulifu ambayo sitaweza kuwa na udhaifu na pia siwezi kuwa na mzongo wa mawaso ili niweze kukaa chini na kuutatua uo udhaifu ni gani.

Ndiyo. Napenda kuogelea kwa sababu ni mchezo mzuri unaosaidia mwili na akili kwa pamoja. Kuogelea hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili mzima kuimarisha misuli na kuboresha afya ya moyo. Pia ni njia nzuri ya kupunguza uchovu na msongo wa mawazo baada ya siku ndefu ya kazi au shughuli nyingi. Ninapokuwa majini hujihisi mtulivu na mwenye furaha kwa sababu majini hunipa hisia ya amani na kunifanya nisahau mawazo ya kila siku kwa muda. Kuogelea pia hunisaidia kuboresha pumzi na kuongeza uwezo wa mwili kustamili kazi nzito.

Kazi ya nyumbani ninanayochukia zaidi ni kufua nguo nyingi hasa pale zinapokowu zimejaa na zinahitaji muda mwingi wa kuosha. Kukausha na kupangwa kazi hii hunichosha kwa sababu inachukua muda mrefu. Na inahitaji nguvu nyingi hasa kwa hali ya hewa si hasa kama hali ya hewa si nzuri kwa kukausha nguo. Pia wakati mwingine ninachukia kusafisha maeneo magumu kama chini ya vitanda. Au nyuma ya makabati kwa sababu ni kazi inayohitaji kuinama sana na umakini wa hali ya juu ingawa kazi hii ni muhimu kwa usafi wa nyumbani huwa sizifurahii sana kuzifanya.

Hapana, siishi maali nilipozaliwa. Baada ya kukua niliamia sehemu nyingine kwa sababu ya masomo, kazi na kutafuta fursa bora za maisha. Kuhama kumenipa nafasi ya kukutana na watu wapya. Kujifunza tamaduni tofauti na kupanua mtazamo wangu wa maisha ingawa siishi mahali nilipozaliwa, bado ninaieshimu na kudhamini sana nyumbani nilikotokea kwa sababu ndipo nilipolelewa na kupata msingi ya maisha. Mara kwa mara, ujitahidi kutembelea na kwasiliana na watu wa nyumbani hili kudumisha husiano mzuri. Kwa hiyo kuishi mbali na mahali nilipozaliwa kimenisaidia kukua kibinafsi na kuwa mtu anayejitegemea saidi huku nikiendelea kudhamini asili yangu.

Napendelea zaidi kusoma kwa sababu kusoma kuna nipa maarifa mapia. Kuna panua mawazo yangu na kuna nisaidia kuelewa dunia kwa mtazamo mpana. Kupitia kusoma vitabu, magazeti au makala ninajifunza mambo tofauti kwa elimu, teknolojia, afya na maisha kwa jumla. Kusoma pia unisaidia kuboresha lugha yangu na kunifanya nifahamu mawazo ya watu wengini. Hata hivyo, ninafurahi pia kuandika kwa sababu ninjia nzuri ya kueleza mawazo na isia zangu. Kuandika unisaidia kupanga mawazo yangu vizuri na kuele kueka makumbukumbu za mambo muhimu. Ingawa napendelea kusoma zaidi kuandika ni shughuli muhimu ina nisaidia kujifunza kwa kina kile nilicho soma na kukielewa vizuri.

Uzoefu wa kushangaza niliowahi kupata ni wakati niliposafiri kwenda sehemu ambayo sikuwa nimewahi kufika awali pekee yangu. Nilijikuta nikikutana na watu wapya tamaduni tofauti na mazingira ambayo yalikuwa tofauti kabisa niliyoyazoea. Ingawa mwanzoni nilihisi hata hofu baadaye nilijifunza kujitegemea, kujiamini na kukubaliana na hali mpya bila msaada wa karibu. Uzoefu huo ulinifungua macho kuona jinsi dunia ilivyo pana na jinsi watu wanavyoishi maisha yao kwa mitazamo tofauti. Nilishangazwa na ukarimu wa watu niliokutana nao na jinsi walivyo kwa tayari kunisaidia hata bila kunifahamu.

Nilipokuwa mtoto, nilipenda sana kucheza michezo ya nje pamoja na marafiki zangu. Michezo kama mpira wa migu, kukimbizana, kuruka kamba na kucheza mchezo wa jadi iliyonifanya nijisikie mwenye furaha na nguvu. Nilifurahi sana muda huo kwa sababu ulikuwa unanipa nafasi ya kucheka, kushirikiana na wenzangu na kujifunza umuhimu wa urafiki na kushirikiana. Pia nilipenda kuchora na kuunda vitu kwa mkono. Kama kuchora picha kwenye daftari au kutumia vifaa rahisi kutengeneza vitu fidogo. Hii ilinisaidia kukuza ubunifu wangu, na kunifanya nitumie mawazo yangu kwa uhuru. Wakati mwingine nilipenda kuzikilisa hadithi kutoka kwa wazazi au wazee ambazo zilinifundisha maadili, heshima na hekima ya maisha. Kwaiyo, utoto kwangu ulikuwa furaha na mafunzo mengi. Mambo niliyopenda kufanya yalinirejesha tabia yalinipa kumbukumbu nzuri na yalinisaidia kukua nikiwa na mtazamo chanya kuhusu maisha.

Kitu kinachonifanya nicheke mara nyingi ni vichekesho vya kawaida na hali ndogo za maisha ya kila siku. Wakati mwingine ni mazungumzo ya kuchekesha na marafiki au familia hasa pale mtu anaposema kitu kwa njia ya utani bila kutarajia. Pia napenda sana kusikiliza hadithi au vichekesho vinavyohusiana na maisha halisi. Kwa sababu vinanikumbusha kuwa maisha yanahitaji tabasamu na katika na katikati ya changamoto. Pia hunifanya nicheke kuwaona watu wakifurahi mambo madogo au watu au watoto wakicheza bila wasiwasi. Kwa sababu furaha yao huwa ya kweli na ya kuambukiza. Wakati mwingine video au michezo ya kuchekesha hunisaidia kubadilisha hisia na kunifanya nijisikie mwepesi zaidi. Kwa jumla vitu vinavyonifanya nicheke ni vile vinavyonipa furaha ya kweli. Vinavyo punguza msongo wa mawazo na vinavyonikumbusha kufurahia maisha kwa mtazamo chanya.